Ninapohisi wasiwasi umeanza kunizidi jambo la kwanza ninalofanya ni kusimama kwanza na kuvuta pumzi ndefu mara kadhaa. Hiini mbinu rahisi lakini yenye nguvu sana inayosaidia kurudisha akili yangu kwenye hali ya utulivu na kupunguza mapigo ya moyo ya nayokwenda kasi. Maranyingi wasiwasi unatokana na akili kukimbilia mambo ya baadaye hivyo pumzi inanirudisha kwenye wakati uliopo mimi ni muumini mkubwa wa kuandika ninachukua kitabu changu na kuandika kila jambo linalo nipa hofu bila kujali kama lina maana au la kitendo cha kuhamisha hofu kutoka kichwani kwenda kwenye karatasi kina nipa hisia kuwa matatizo yangu ya naweza kutatuliwa baada hapo mimi hupenda kutembea nje kwa dakika chache ili kupata hewa safi na kusikiliza sauti za asili hali hiyo inanikumbusha kuwa dunia ni kubwa na changamoto ni nazopitia nisehemu ndogotu ya maisha jambo linalo nipa ujasiri wa kwendelea mbele nikiwa na amani zaidi.